Kumbukumbu ya kutisha ambayo mtu anaweza kuwa nayo ni hile inayo husisha dhiki au hofu kubwa. Kwa mfano mtu anaweza kukumbuka kuwa alipotea katika eneo lisilo julikana au kuangukia ajali ndogo ya gari. Hiyo kumbukumbu huibua hisia za hofu moyo kusogea kwa haraka.

Likizo ya ndoto ni likizo ambayo mtu angalia ingekuwa kamili kwa ajili yake mahali pa furaha kupumzika na kufurahia maisha bila wasiwasi kwa mfano inaweza kuwa mahali kisiwa chenye mchanga mweupe na maji ya bluu mji mzuri wa historia au mbuga ya msitu wenye wanyama wako wengi.

Kitu habacho ningependa kununua zaidi ni kitabu kizuri. Cha kujifunza kitu kipya au teknolojia ndogo inayo saidia maisha yangu. Kama simu hau kompyuta ndogo. Kila kitu ninacho kununuwa. Ningependa kiwe kinacho ongeza ujuzi. Furaha au urahisi wa maisha.

Wakati wa jua kali ningependa kubaki kwenye kivuli au ndani ya nyumba yanye hewa baridi. Kumeza kinywaji baridi na kusoma kitabu au kutazama filamu. Pia kuoga kwenye bwawa la maji au kuenda pwani, mapema asubui au jioni ni njia nzuri ya kufurahia jua bila kuumia.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli ni pale ambapo shughuli muhimu au kuamua matokeo ya mchezo inafanyika hii inaweza kujumuisha muzunguko wa mwisho wa kuania pointi pale timu zinaposhindana kupata pointi muhimu. Hit ni moment kupiga mpira pale mpira unapokuwa na nafasi ya kuunda hit kubwa kama home run.

Idadi ya mara mtu anayenda ospitali kwa mwaka inaweza kutafautiana kulingana na hafya yake na hunduma anazo itanji kwa mfano. Watu wenye hafya nzuri wanaweza kuenda ospitali mara moja wa mambili kwa mwaka kwa uguzi wa kawaida tu. Watu wenye matatiso madogo ya hafya wanaweza kuenda mara tatu ama tana.

Idadi ya mara mtu anavyolea nywele zake inategemea na aina ya nywele na mtindo wake. Nywele fupi au rahisi kudhibiti, zinaweza kuosha kila siku au kila baada ya siku mbili. Nywele ndefu au za kudumu zaidi, mara nyingi huosha kila baada ya siku mbili, tatu ili zikauke sana na kudhoofika.

Wakati wa mgogoro na mtu, mtu anaweza kufanya mambo katha hili kutatua tatizo kwa utulifu tena kwa busara. Kutulia na kupumzika, kuepuka kuchukua huamuzi waraka au kusema maneno ambayo naweza kushia kujuta. Kusikiliza kupande mwingine, kuelewa isia na sababu za mtu mwingine kabla ya kujibu.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni zile zinazo mfanya hawe na uwezo wa kuongoza, kuamazisha na kuendesha kikundi hau shirika kwa mafanikio. Baadhi ya sifa muhimu ni uaminifu na haki, kiongozi mzuri anashikilia maadili, anafanya maamuzi ya haki na watu anaweza kumtuma.

Hapa ni mtasari wa hali ya hewa leo huko Nairobi. Kenya kwa tarehe ya leo. Hali ya hewa ya leo kuna uwezekano wa mfua au radi kwa mchana asa ikiwa ni eneo lakati ya jiji. Na kiwango cha mfua kinaweza kuwa juu. Utabili unaonesha wezekano wa mfua mwingi wakati wa mchana na upepo mwingi zaidi.

Ndio nimewahi kulima. Mtu anaweza kuwa na uzoefu wa kupanda mimea, mboga au mazao mengine. Kulima inahusisha hatua kadha. Kuandaa shamba, kuchimba kupanda au kulima mchanga, na kuhakikisha ardhi iko tayari. Kupanda mbegu au mimea. Kuweka mbegu au mimea kwa nafasi sahihi ili kuhu.

Ninaboresha mchakato ya kazi kwa kuzingatia ufanisi, ubora na ushirikiano. Hivi ndivyo ninavyofanya. Kuchambua mchakato uliopo kutambua hatuwa zinazo chelewesha kazi hau zi zizo natija. Kuweka vipa umbele na malengo wazi. Kila mtu ajue nini kifanyike lini na kiwango gani.

Napenda kutembea sehemu zenye utulivu na mandhari nzuri. Hasa mahali palipo na miti. Hewa safi na kelele chache. Kwa mfano bustani kando ya mto. Pwani au njia za asili kama misitu midogo. Kutembea maeneo kama haya hunisaidia kupumzika akili, kufikiria kwa utulivu na kupata nguvu mpya.

Ndiyo, natumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu ni rahisi, waharaka na salama. Unasaindia kulida tarifa mbinafsi na kifaa changu dhindi ya matumizi yasio idhinisha. Na kuniraisishia kufungua simu hau programu bila kukumbuka neno siri re.

Filamu ni nayo ipenda zahindi ni ile inayoguza hisia na kufundisha somo la maisha. Kwa mfano filamu inayohusu ushindi dhindi ya changamoto, upendo wa familia hau matumaini univutia sana. Napenda filamu zenye hadithi nzuri, wahusika wanaonyesha mabadiliko chanya na ujumbe unabaki akilini hata baada ya filamu kuisha.

Shugli zangu za wikendi mara nyingi huwa za kupumzika na kujitunza. Pamoja na kufanya mambo inayoni furaisha. Kwa kawaida. Jumamosi napenda kusafisha nyumba. Kuona mambo ya wiki ijayo au kukutana na marafiki na familia. Wakati mwingine, utembea nje au kufanya mazoezi mepezi.

Michezo ni naoupenda zaindi katika olimpiki ni rihadha. Napenda rihadha kwa sababu inaonyesha nguvu, kazi ufumilifu na nidhamu kubwa ya wana michezo. Bio kama mia moja meters, mia nne meters na marathoni unisisimua sana kwa kuwa mshindi huamuliwa kwa sekunde cha chetu.

Mafanikio niliyo yapata kazini. Ni yale yanayo onyesha kazi yangu imetimiza malengo. Imesaidia wengine au kuleta matokeo chanya kwa timu. Mfano ni kukamilisha mradi muhimu kwa wakati mradi ambao uliathiri faida au ufanisi wa kampuni. Pia kupata sifa au pongezi kutoka kwa wasimamizi. Sifa kwa kazi nzuri au ubunifu.

Majira nao ya penda zaidi ni majira ya baridi ya wastani hau hali ya hewa ya kati. Si jua li sana wala baridi kali. Napenda majira haya kwa sababu yanaleta utulifu. Raisi kufanya shugli za kila siku na mtu anajisikia mwenye nguvu zaidi. Katika majira haya napenda kutembea inje, kufanya kazi bila kuchoka haraka na kupumzika vizuri.

Mimi ninaenda maktabani mara mbili kwa kawaida. Hii inafanya hiiwe raisi kusoma vitabu. Kufanya utafiti hau kupata tarifa za elimu bila kuenda kila siku. Kwa kivupi, hii marambili inatosha. Kunisaidia kujipatia marifa na hata burudani ya kutosha.

Wakati wa likizo nina jistawisha kwa kuandaa shughuli zangu za biashara mapema ili niondoke bila wasiwasi. Hii ni maponja na kukamilisha kazi muhimu kabla ya likixo. Kuhakikisha malipo huduma au miradi muhimu imesimamiwa. Kuweka ratiba wazi. Kuwaarifu wateja au timu kuhusu ni lini. Itakuwa mbali na ni nani atakaye washughulikia mambo muhimu.

Ndiyo, napiga kura kwa sababu ni njia ya kushiriki katika uongozi wa inchi na kuamua mstakabali wa jamii. Kupiga kura kuna ruhusu mtu kusikika sauti yake, kuchagua viongozi wanaoendana na maandili yake, na kushirikiana katika maendeleo ya taifa. Kwa kivupi kupiga kura ni juhundi ya kidemokrasia na wajibikaji wa kila raia.

Ningependa kuona maendeleo katika helimu. Kwa sababu helimu ni msingi wa kuchangia maendeleo ya jamihi na fulza za kila mtu. Hii hinaweza kujumuishwa. Upatikanaji wa helimu bora kwa wote shule na vifavya kisasa. Kwa watoto na vinjana bila kuangaliwa pikipato hauheneo wanakoishi.

Inapanga kasi zangu kwa mpangilio wa kipa umbele. Munda na lengo ilikuwakikisha kila jamu linafanywa kwa unaufanisi. Hivi ndivyo ni na viofanya kuchora orotha ya kazi. Kuandika kazi zote zinazo itajika kufanywa. Kuweka vipa umbele kubahini kazi za haraka na muhimu kuliko zile zizizo za dharula.

Miji nige penda kuitembelea ni Italia. Nige penda kuenda Italia kwa sababu ina historia defu, tamanduni mzuri na vyakula marufu duniani kama pizza na pasta. Pia nigependa kutembelea miju kama Roma, Funnies na Milani. Kuona majengo ya kihistorie sana na kufraia mandhari ya kipekee.

Ningependa kupata mafunzo yanayo ongeza ujuzi wangu na ufanisi kazini. Mfano wa mafunzo hayo ni mafunzo ya teknolojia na kompyuta. Kama programu mpya mfumo wa data au zana za kazi za kidijitali, mafunzo ya uongozi na usimamizi. Jinsi ya kuongoza timu, kupanga miradi na kushughulikia changamoto.

Harufu ninayoipenda sana ni harufu ya maua safi au chai ya joto. Maua harufu yake utoa hamani, utulifu na furaha ya asili. Kama file maua ya waridi hau lavenda. Chai ya joto. Harufu yake inanikumbusha asubui za utilifu na faraja. Usababisha isia nzuri na kuamusha isia za furaha.

Ninahifadhi data yangu katika sehemu salama ya kidijitali. Hili inaweza kuwa kwenye kompyuta au simu binafsi kwa kutumia folda zilizo salama na nywila huduma za wimbo kama Google Drive, OneDrive au iCloud ili data ipatikane popote na kulindwa dhidi ya kupotea.

Haina ya keki ni nayoipenda ni keki ya chocolate. Napenda kwa sababu ni tamu tangu. Lahini inanifisha laala. Pia napenda keki yenye frosting kidogo. Au matuda machache juu yake. Inafanya hiyo ionekane nzuri na kuwa na latha nzuri zaindi. Kwa kivupi, keki ni nayo ipenda ni hile yenye latha tamu raisi kuliwa na inafuraisha.

Chakula cha jadi ninachopenda ni ugali na sukuma wiki, hau nyama ya kukahanga. Napenda ugali kwa sababu ni kitamu, kinakumbalika sana na kila mtu. Utoa ni shati, sukuma wiki hauboga za majani utowalishe muhimu na latha nzuri ukichanganywa na nyama. Kwa kifubi chakula cha jadi ninachopenda ni kile kinachonipa nguvu.

Mtu alie nifundisha jambo muhimu ni mwalimu, au mtu mzima nilie muamini. Wanafundisha mambo kama maadili nithamu au muhimu wa bidii. Pia walinifundisha kujifunza kutokana na makosa, kushirikiana na wengine na kuthubutu kujaribu mambo mapya. Kwa mfano walinifundisha kama ni muhimu kusoma kueshimu wengine na kuwa mkweli katika kila jambo.

Ndiyo, nimewai kufikiria kuanzisha biyashara yangu. Napenda wazo lakua na biyashara yangu kwa sababu linanipa huru. Fursa ya kutumia ujuzi wangu, kuchangia maendeleo yangu binafsi. Pina inikalisha nafasi ya kumbuni bidhaa, hau huduma zenyo ubunifu wa kusaidia jamii. Banda ya kufikiria ningepanga biyashara ambayo, inanifanikisha malengo yangu na inaweza kustawi kwa mda mrefu.

Jambo la dini ambalo ni muimu kwangu ni imani na maadili ya kimaisha. Imani utowa muongozo wa maamuzi, faraja wakati wa changamoto na pia tumaini maishani. Maandili ya dini, kama eshima wema na kuseindia wengine, usaindia kuhishi na amani na kushirikiana vizuri na jamihi. Pia dini inaimiza kufikiri vizuri kuamba haukutafakari.